Uzoefu wa kushangaza ambao umewainipata ni kusafiri katika nchi ya kigeni. Nilisafiri katika nchi ya kigeni na kuona mambo tofauti kabisa utamaduni mpya, nji mpya za kuishi maisha ambayo ni tofauti sana na za hapa nyumbani kwetu na pia watu wenye tabia tofauti sana ukilingaisha na hapa nyumbani kwetu.

Kitu ambacho ni napenda kununua zaidi ni vifa vya teknolojia kama vile simu au vipakatalishi. Kwa sababu vifaa hivi hunisaidia katika shughuli zangu za kila siku vifaa hivi na manufaa kwangu na zinarahisisha kazi zangu kwa hivyo zinanipea faida ndio maana mimi napenda kuvinunua.

Kazi ninayethamini sana ni kazi ya udaktari na uguzi. Kwa sababu kazi hii husaidia kuokoa maisha na kutunza afya ya watu. Mara mingi watu wanapokuwa wagonjwa au watu wanapuhusika katika ajali na kuumia. Madaktari na wauguzi ndiyo watu ambao huokoa maisha ya waathiriwa hao. Kwa hivyo, ninatamani sana kazi ya udaktari na uuguzi.

Ninapotazama nje ya dirisha yangu, mimi ninaona miti na majengo. Wakati wa asubuhi ndio mimi hupenda sana kutazama nje ya dirisha ili ni shuhudie jua ikichomoza. Wakati kutokana na misimu, mwangaza wa jua hubadilika kwa sababu katika msimu wa baridi jua huwa kidogo. Ninahisi vyema sana, ninapotazama nje ya dirisha.

Hapana, mimi sina ndege wakufugwa nyumbani. Mimi sijafuga ndege nyumbani. Nyumbani nimefuga umbwa mbao huniekea ulinzi. Kwa hivyo sijafuga ndege yoyote nyumbani kwangu, ndiyo.

Nikiwa shuleni somo ambalo nililipenda zaidi ni somo la kihistoria asabu somo kupitia somo hili tulijifunza kuhusu maisha ya zamani, tulielewa matukio, viongozi, pia na maendeleo ya jamii zilizotangulia Pia somo la kihistoria ilinisadia kuimarisha utambulisho wa kitaifa kwa sababu ilinifunza kuhusu mila, utamaduni, mashujaa na historia ya nchi yetu.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku, na hiyo ni asubui ninapoamka. Mimi ufanya mazwezi ya mwili ili kuimarisha afya yangu kwa sababu mazoezi ya mwili upunguza hatari ya shinikoza la damu na magonjwa mengine. Pia mazoezi pia hunisadia kupunguza msungo, msongo wa mawazo na kwaivo huchangamisha mwili na akili na kuleta hisia za furaha.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe za muziki, tamasha za muziki. Sheree za muziki. Kwa sababu katika sherehe za muziki, watu huimba na kufurahia. Pia wakati kwa sherehe kama hizi watu hutangamana na kujuana kwa hivo, hili pia husadia kuboresha uhusiano, mwema, baina ya watu na pia hua fursa ya kukutana na watu, wapya na kujenga marafiki wapya.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kitabu cha Rich Dad, Poor Dad. Ni kitabu kuhusu utafiti, kuhusu jinsi ya kujiendelesha, kuhsu mambo na pesa, na kimaisha. Mhusika ninayempenda zaidi katika kitabu hicho anaitwa Robert. Ndugu ya ndiye alinishauri kuhusu kitabu hiki. Na ningependa kusoma kitabu ingine cha maandishi huu kwa sababu kitabu hiki ni kizuri sana.

Hapana mimi huwa siweki picha zangu mtandaoni kwa sababu ninahifadhi ubinafsi wangu kwa hivyo singependa kuweka wazi picha zangu mtandaoni ili watu waone. Picha zangu nazihifadhi ubinafsi na singependa watu wengi waone picha zangu mtandaoni kwa sababu wengine wanaeza chukua picha zangu na kuzitumia katika njia mbaya.

Mimi ninapenda kuamka na jua kwa sababu kuamka na jua uongeza ni shati. Mwanga wa asubuhi saadia muili kuamka na kupata nguvu za siku nzima. Pia kuamka na jua huboresha hali ya afya kwa sababu jua la asubuhi lina vitamine D ambao ni muhima ni muhimu kwa mifupa na kinga ya muili. Mwanga wa jua pia kusaidia kuondoa huzuni na msu msongo wa mawazo wakatu wa asubuhi.

Timu ya mchezo ambao ninaufuata ni timu wa Paris Saint-Germain PSG Ninaufuata timu hii kwa sababu timu hii imenipendeza kutoka kitambo Mchezaji bora wa timu hiyo ninayempenda ni Nema Junior na timu hiyo huwa inanifurahishi kila tunapolicheza Ninakumbuka siku ambayo tulichapa timu fulani mabao manne kwa nunge na nilifurahi sana siku hiyo Kwwa hivo ninapenda sana timu ya Paris Saint German PSG.

Zawadi nzuri zaidi ambayo nimewahi pokea ni simu. Mama yangu ndiye aliyeninunulia hili simu la kwanza wakati nilipokuwa umri wa miaka kumi na nne. Simu hilo lilinipendeza na nilitumia simu hilo kuangalia video na kusikiliza muziki. Nilifurahi sana siku hiyo ambayo mama yangu aliniletea zawadi hilo la simu.

Ninapenda kunda mwadukani wakati wa weekendi, sababu wakati wa weekendi huwa kuna bidha mingi ambavyo zinauzwa wakati huo na pia wakati huo beza bida huwa tofauti. Pia wakati huo huwa ni bei raisi ambayo inaweza kusaidia kupunguza garama ya vitu unavyo nunua. Pia wakati wengi umabiti kwa hivuneza kutana na baadhi ya marafiki zako na kuhangea nao.

Ninapotaka kustarehe mimi husikiza mziki ili kujiburudisha. Mziki huniburudisha na hunisaidia kutulia kwa sababu hunisaidia kupunguza msungo wa mawazo. Pia mimi huweka sinema na video vya vichekeshi kwa sababu hizi pia hunisaidia kufurahi na kustarehe mzuri. Kando ya hapo mimi pia hunywa kinywaji cha kustarehe nayo.

Asubuhi niliamka saa kuminamoja, bada kwa muka saa kuminamoja niliomba na kisha nikaanza mazoezi yangu, bada kufanya mazoezi nilienda, nikaoga, nika piga mswaki na nikakula. Kia mshakini ambao ilikuwa mkati kwa chai nilitembea hadi kwenye kituo chokabiri basi na nikabiri basi na kuenda kazini asubui hii ilikuwa njema na nilifurai sana asubu hii.

Mimi nilapenda juisi ya matunda ya maembe Juhisi ya maembe kumarisha kinga mwili kwa sababu maembe ya na vitamini C mingi Inayozaidia kufambana na magonjwa Juhisi ya maembe pia huboresha macho kwa sababu ina vitamini A ambao ni muhimu kwa afya ya macho Juhisi ya maembe pia inaradha tamu na husaidia damu kwa kuwa na afya Kwa sababu ina madini ya chuma ya nayo zaidia utegeneza juwa sele nyekundu za damu.